Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa kiongozi bora anayetoa mwelekeo mzuri kuhamasisha wengine na kufanya maamuzi yenye haki. Nataka kukuza ujuzi wa uongozi, mawasiliano na uwajibika aje ili kusaidia timu kufika malengo kwa ufanisi. Pia nalenga kuleta mabadiliko chanya kukuza vipaji vya wengine na kujenga mazingira ya kazi yenye heshima, ushirikiano na maendeleo endelevu kwa wote.

Mchezo ninaopenda kutazama ni wa kandanda kwa sababu ni wa kusisimua wenye mbinu nyingi na huhusisha ustadi wa mwili na akili. Napenda kufuatilia timu zangu upendo kuona mbinu za wachezaji na kusherekea mabao pamoja na marafiki. Kutazama kandanda kunanipa furaha msisimko na hisia ya mshikamano na wapenzi wengine wa mchezo. Pia hufundisha ushirikiano nidhamu na jinsi ya kufanya maamuzi ya haraka. Mchezo hunifanya nijisike msisimko, starehe na kufurahia michezo ya kitaalamu kwa kiwango cha juu.

Ninaweka neno siri kwa kuchanganya nambari na alama zingine kama alama za hisi. Hii husaidia ili isiwe rahisi kutumiwa na wengine au wanaotaka kuharibu nywila zangu. Hii inasaidia kwa kuhakikisha. Usalama wa vitu zangu katika intaneti.

Ndiyo, napenda mvua sana kwani inaleta tulivu na baridi inayofaa. Napenda kusikiliza sauti ya mawimbi ya mvua ikipiga paa au ardhini. Kwani inanifanya nihisi amani na furaha mvua pia hunipa nafasi ya kukaa kimya, kufikiria na kusoma vitabu kufanya shughuli ndogondogo za nyumbani. Wakati mwingine, napenda kutoka nje na kufurahia matone ya mvua. Huku nikijisikia huru na kuungana na asili. Pia mvua inasaidia kufanya mazingira kuwa safi na mazuri. Kibadilisha hali ya kawaida na kuwa furaha na starehe.